Niambie kuhusu majira yako nayoyapenda unaweza kushiriki majira gani unayapenda zaidi majira ni hali ya anga pengine kiangazi masika au vuli kiangazi ni msimu ambapo kuna jua sana masika ni wakati ambapo kuna baridi na vuli ni wakati ambapo kuna mvua nyingi sana, mvua inanyesha sana mimi nachopenda ni majira ya vuli wakati ambapo kuna mvua ndo majira ambayo ninayapenda sana kwa sababu majira hayo ni majira ambayo yanaleta chakula. Kunaponyesha basi chakula ipo nyingi sana. Kunaponyesha mambo yanakuwa yapo sawa kila kitu kinakuwa kiko sawa na hali ya hewa pia ya imekuwa inatulia hakuna mambo mengi, hakuna tashwishi.

Unafanya mazoezi asubuhi ama jioni? Kuna wale watu ambao wanapenda sana kufanya mazoezi asubuhi kabla jua halijawaka na kuna wale watu ambao wanapenda kufanya hiyo kazi jioni wakati ambapo jua ndio inazama. Tuseme kwa mimi naweza penda sana kufanya mazoezi wakati asubuhi ambapo jua haijawaka. Jua ndiyo inawaka. Jua haiko kali sana ndiyo inatokea. Ni wakati mzuri sana kupata miale ya jua. Miale mizuri ya jua.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho? Wasilisho ni pengine jinsi ambavyo watu wanazungumza, kuwasiliana, kuwasiliana kuna njia tofauti tofauti, katika hii dunia uneza pata kuna njia ya kuwasiliana kupitia rununu.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Kuna watu ambao wanapenda kutumia simu zao kuweza kuleta fedha kuna watu ambao wanapenda kutumia simu zao kujifurahisha tu hao wenyewe binafsi. Wale ambao wanapenda kuleta kutumia simu zao kuweza kuleta fedha ni watu ambao wanapenda sana fedha.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuwatembelea pengine kwenda mahali pazuri pa kutulia kuchoma nyama kukula kufurahi.